Ndiyo mimi ninapenda hadithi za ajabu lakini siyo hizi zenye viumbe vya kutisha tu ninapenda zaidi ambazo ujumbe wa kina kama ile nyoka mwenye moyo wa mtu ama pia mwanamke aliyepoteza sauti kwa ajili ya upendo hizi zinanifanya nifikiri je, ikiwa ningekua mimi nini ingefanyika nilipokuwa mdogo, babu alikuwa ananitambulisha hadithi za ajabu za kienyeji kama vile ile ya mngaro na simba ama pia kijana mchawi wa bonde la ufa hakuna teknolojia wala silaha mbali ujuzi, hekima na uaminifu ndiyo vilivyomshinda shetani. Lakini hata leo nikisoma hadithi za kimataifa, bado ninatafuta ile hisia ya ajabu iliyonifurahisha utotoni. Haya ambayo yanaweka ulimwengu wangu katika mawazo mapya kwa ufupi ningependa kusema kuwa hadithi za ajabu kwangu ni kuhusu kuogopa bali pia kuhusu kuamini kuwa kila kitu kinaweza kuwa tofauti kuliko inavyoonekana.